Ili kueka afya yangu vizuri na zingatia mambo ya fuatayo. Jambo la kwanza nahakikisha nakula mlo sahihi wenye virutubisho mbalimbali kama protini, vitamini na wanga. Jambo la pili nahakikisha nafanya mazoezi mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba mwili wangu unakua uko vizuri. Na jambo la tatu na lala kwa wakati.

Kutokana na shuguli mbali mbali za kazi zangu, inanilazimu niweze kuamka mapema majira ya saa kumi na mbili kamili asubuhi. Kwani, natakiwa niweze kujiandaa na usafiri wa kunitoa nyumbani mpaka eneo la kazini. Cha pili, natakiwa pia kumuanda binti yangu kwa ajili ya kuenda shuleni. Hivyo, mimi ni mtu wa kuamka mapema.

Kipindi cha utotoni nilikuwa napenda kucheza michezo mbali mbali, michezo kama mpira, michezo kama gemu ambayo ni marufu sana kama P3, PS4 na FIFA na michezo ya kima bababa na kima mamama kwa hiyo. Utotoni nilikuwa napenda kucheza na pia nilikuwa napenda kuangalia tv na cha tatu nilikuwa napenda sana kula vyakula vitamu kama ice cream, chocolate na kathalika.

Mandhari ya dirishani mwangu ni kama yafuatavyo. Cha kwanza, nikifungua tu dirisha nakutana na majengo mbalimbali na miti ambayo inazunguka nyumba ambayo ninaishi. Cha pili, umbali wa kama mita mia tano kuna barabara ya lami ambayo inapita mbele ya dirisha langu. Na cha tatu, huwa kuna magari ambayo ninayaona mara kwa mara pindi ninapofungua dirisha langu. Huwa ninapenda kutazama dirishani mwangu majira ya asubuhi pindi ninapoamka na majira ya jioni. Na kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Hivyo, huwa nikitazama dirishani mwangu nakutana ukungu na manyunyu ya mvua ambavyo yanavyopita. Najihisi furaja sana ninavyotazama nje kwani naona asilia ya Mungu ambayo ameiumba.

Kazi ya nyumbani ninaichukia ni kuosha vyombo. Huwa sipendi sana kuosha vyombo kutokana nina amini ni kazi ya kike zaidi. Hivyo, mara nyingi mke wangu na binti yangu huwa ndio wanatumia nafasi hiyo ya kuosha vyombo na mimi huwa sipendi kuosha vyombo. Hivyo, kazi ya nyumbani ninaichukia ni kazi ya kuosha vyombo.

Usiku kabla ya kulala nazingatia nafanya mambo yafatayo jambo la kwanza, huwa ni nakwenda kuoga ili kujisafisha na kutoa nongo za siku nzima kuoga kuna saidia kuweka mwili wangu vizuri na mwili wangu kuwa sahihi kwa ajili ya kulala, cha pili, huwa nina mshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzima ambayo ameweza kunilinda kuanzia asubui mpaka usiku. Hivyo nasali na kuimba nyimbo za tenzi za rohoni usiku kabla kulala cha tatu huwa nasoma kitabu kurasa si chini ya kumi kabla ya kulala ili kueka akili yangu safi na salama kwa ajili ya siku inayofuatia.

Ndiyo kwenye vifaa vyangu vya elektroniki huwa natumia mifumo salama wa vidole kama kwenye simu yangu ninayomiliki siwezi kuingia simu yoyote bila kuingiza mfumo salama wa vidole. Hali kathalika kwenye kompyuta yangu mpakato huwa pia natumia mfumo wa vidole kuweza kuyapata mafaili yangu katika kompyuta yangu mpakato.

Nikiwa na familia yangu napenda kufanya mambo ya fatayo jambo la kwaza ninapenda sana kucheza na binti yangu wa mwaka mmoja anapenda michezo mbalimbali, anapenda kuimba, anapenda kuruka na anapenda kuni finya finya jambo la pili nikiwa na familia yangu napenda kutoka na kwenda kwenye mitoko mbalimbali kutembea sehemu yenye vivutio vya utalii kwenye makumbusho mbalimbali na jambo la tatu nikiwa na familia yangu tunapenda kuangalia tamthilia mbalimbali kama zinazo rushwa na kituo cha televisheni cha azam tv tamthilia kama kombolela Siri na saluni ya mama Kimbo.

Napendelea sana kutumia mtandao wa YouTube kuangalia video mtandaoni YouTube ni mtandao unaopatikana kupitia Play Store au App Store wana application yao ambayo inakuezesha kueza kutazama video mbali mbali mtandaoni hivyo basi, napendelea kutazama video zangu mtandaoni kupitia YouTube.